Kabla ya kulala, mi hupenda kuoga na kupiga mswaki kuoga hiyo ni baada ya nimekula chakula chepesi na kula chakula chepesi ili niweze kukua na usingizi na usiku mtulivu ni kisha maliza kula chakula chepesi ndiyo nitaenda nioge na nipige mswaki kisha baada ya hapo nitazima au kupunguza matumizi ya simu na televisheni ili macho yaweze akili iweze kupumzika kutoka hapo naweza soma kitabu kwa muda mfupi kisha nilale katika mazingira tulivu na safi kinacho, muda ambayo nachukua kupata usingizi ni kama dakika thelathini hivo nikiwa nikiwa kwa mazingira tulivu, dakika thelathini ndio nachukua kupata usingizi na kinachonisaidia kama nilivyo sema ni kuzima televisheni na kupunguza matumizi ya simu nikifanya hivo naweza kupumzika na kutulia ndio usingizi uweze kuja ma haraka.

Katikati wa mji wetu kuna shughuli nyingi zinazofanyika kila siku, kuna maduka, masoko, benki, ofisi, mikahawa na vituo vya usafiri watu huenda kati kati ya mji kununua na kuuza bidhaa kufanya biashara na kwenda kazini na kupata huduma mbali mbali pia kuna magari na watu wengi wanao safiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakati mwingine katikati ya mjini huwa na msongamano mkubwa wa magari na watu hasa asubuhi watu wakielekea kazini na jioni watu wakitoka kazini kwenda nyumbani katikati ya mji hasaa ni sehemu muhimu kwa sababu ndiyo kitovu cha biashara cha shughuli mbali mbali za kijamii na kiuchumi.

Kila jioni kabla ya kulala mimi hupenda kuoga, kula chakula cha jioni kupumzika kidogo na kuzungumza na familia, baadaye mimi hutizama filamu kidogo ya kwenye televisheni naweza pia wakati mwingine kusoma kitabu au kutafakari mambo yaliyo tokea siku hiyo pia mimi huomba na kujiandaa kwa ajili ya siku ifuatayo. Mwishowe mimi huenda kulala mapema ili kupata mapumziko ya kutosha.

Kicheko kinasaidia afya kwa sababu hufanya mtu ajisikie mwenye furaha na kupunguza msongo wa mawazo pia inasaidia mwili kupumzika na kuimairisha mahusiano kati ya watu. Mtu anapocheka huwa na hisia nzuri na anaweza kusahau huzuni au matatizo kwa muda. Mara mingi ninachekeshwa na utani mzuri na hadithi za kuchekesha na matukio za kufurahisha ninapokuwa pamoja na marafiki au familia zangu. Na pia nachekeshwa nikiwa kazini na wale watu ambao tunafanya kazi na wao. Kicheko ni muhimu katika maisha kwa sababu huleta furaha na kufanya mwili, kufanya jamii iwe na mahusiano mazuri najisikia nimefurahi na najisikia nimepunguza mawazo ambapo nakuwa na kicheko kizuri nikiwa na marafiki na familia.

Mbinu yangu bora ya kula vizuri kwa bajeti ndogo ni kupanga chakula mapema na kununuwa vyakula kwa bei nafuu lakini venye viritubisho kwa mfano nanunuwa maharagwe, dengu, mayai, mboga, za majani, viazi, ndizi na nafaka kama mchele au ugali pia hununua bidhaa za msimu kwa sababu mara nyingi huwa na bei nafuu na wakati sasa nikipika kama ni hiyo mchele ama maharagwe na unapata ukisha nunua kwa wingi una bei ya kununuwa na kupika inakuwa bei iko chini ushauri ambayo ningepea wengine ni unaepuka kununuwa chakula cha haraka mara kwa mara na baadala yake unapika nyumbani pia kununuwa chakula kwa wingi pale inapowezekana na kuji na kupanga matumizi ya chakula ilikuepuka kutupa chakula kwa njia hii unaeza ukakula chakula chenye afya nzuri bila kutumia pesa mingi.

Matumizi ambayo ni magumu kupunguza zaidi ni yale ya chakula, usafiri na mahitaji ya nyumbani. Ni vigumu kupunguza matumizi haya kwa sababu ni muhimu katika ya maisha yako ya kila siku. Kwa mfano, lazima ni nunue chakula, nilipe usafiri wa kwenda kazini, au kufanya shughuli nyingine, na pia lazima nilipe mahitaji ya muhimu ya nyumbani. Hata hivyo, nimejaribu kupunguza matumizi yasiyo ya lazima kwa kupanga bajeti kwa kupanga bajeti, kununua vitu muhimu na pia kuepuka matumizi ya ghafla kwa kufanya hivo, ninaweza kukosa, ninaweza kuokoa pesa bila kuathiri mahitaji yangu ya muhimu.

Nyumbani kwetu tunaishi pamoja na familia na tunasaidiana katika shughuli mbali mbali za siku. So familia ambayo inaishi hapa kwangu ni mimi, watoto wangu wawili na mke wangu pia wakati mwingine dada yangu anakuja kukaa hapa ama kutembea akiwa ako na shughuli karibu na huku kwetu anakuja anakaa hapa kwetu nyumbani kila mtu akona majukumu yake kama vile ya kupika, kusafisha nyumbani na kununua mahitaji na kufanya kazi nyingine za nyumbani tunapenda kutumia muda pamoja hasa wakati wa chakula cha jioni na siku za mapumziko pia tunaheshimiana, tunazungumza kuhusu mambo mbali mbali na kusaidiana tunapokuwa na changamoto. Kuishi pamoja imetufundisha umuhimu wa upendo na ushirikiano na kuheshimiana nyumba inaendeshwa vizuri wakati ambapo kila mtu anajua majukumu yake kama mimi kama baba nachukua majukumu yangu kuenda kazini na kutafuta pesa na kununua mahitaji ya nyumbani mke wangu pia anajua jukumu zake ni kupika kusafisha nyumbani watoto pia wanajua kazi yao ni kusaidia mama yao kusafisha nyumbani na pia kazi zingine za kinyumbani.

Nilipokuwa mdogo ndio nilikuwa napenda kucheza vyombo hivyo vya mziki sana sana gitaa lakini kwa sasa juu ya kazi na kupata muda huo huwa sipati lakini pia nilikuwa napenda kucheza sana kupiga gitaa kwa sababu inatoa sauti mzuri na chombo hicho kinaeza kutumika kuandamana kwa aina mbalimbali za mziki kupiga chombo cha mziki nafikiri ni njia mzuri ya kujiburudisha na kupumzika na kuonyesha vipaji, pia mziki unaweza kuleta watu pamoja na kuwafanya wafurahie muda wao ndio kwa maana nafikiri nikipata wakati ningependa kurudia kupiga chombo hicho cha gitaa.

Uzoefu wa kushangaza niliyowahi kupata ni kucheza mpira wa miguu katika mashindano ya shule mwanzoni nilifikiria timu yetu ingeshinda, kwa sababu tulikuwa tunacheza dhidi ya timu iliyokuwa na wachezaji wachezaji wenye uzoefu zaidi. Hata hivyo tulifanya mazoezi kwa bidii, tukashirikiana na kujiamini. Katika dakika za mwisho mwisho za mchezo nilipata nafasi ya kufunga bao la ushindi nilifurahi sana kwa sababu bao hiyo ilisaidia timu yetu kushinda mashindano uzoefu huwo ulinifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja kuwa na subira na kutokata tamaa unapokabiliwa na changamoto yoyote.

Najifunza ufundi kwa kuanza na kuelewa misingi ya kazi hiyo kutoka kwa mtu mwenye uzoefu kisha huangalia jinsi anavyofanya kazi na kujaribu kufanya mwenyewe chini ya usimamizi wake nikifanya makosa mimi huomba maelekezo na kujifunza kutokana na makosa hayo ufundi huo, muda ambao unachukua kujifunza ufundi huo unalingana na nitofauti kutoka na ufundi na mwingine tuseme na inaeza chukua kutoka mwezi mmoja kuendelea na inalingana na ufundi yenye unataka kujifundisha katika ufundi huo mwanafunzi hufanya mazoezi, mara kwa mara, ili kuboresha ujuzi kadri inavyoendelea kufanya kazi ndivyo mwanafunzi anaendelea kupata uzoefu na kujiamini zaidi ninaamini kwamba ufundi hujifunzwa vizuri zaidi kwa kuchanganya, maelekezo, kuangalia na kufanya kwa vitendo na kufanya mazoezi mara kwa mara na mbapo sasa utaweza kufuata maelekezo yote hayo na kuangalia na kufanya vitendo hivyo ndivyo utaweza kuwa umedhibitisha kwamba umejua ufundi.

Kwa mara nyingi huwa natumia Wi-Fi, ata kwa sasa natumia Wi-Fi kwa sababu ni rahisi na ninafuu ninapokuwa nyumbani. Ninapotoka nje wakati Wi-Fi haipatikani ndiyo natumia data ili niendeleze kuwa na mtandao ama na internet so wakati mwingi nikiwa nyumbani, nyumbani kuna Wi-Fi na pia kazini kuna Wi-Fi so wakati mwingi nikiwa nyumbani na kazini natumia Wi-Fi. Data naitumia ile wakati ambayo may be niko siko nyumbani na siko kazini kama nikitoka nyumbani kuelekea kazini ama kurudi nyumbani kutoka kazini ama ninapoenda kutembelea marafiki ambao hakuna wi-fi ambapo mahali naenda hiyo ndio wakati naweza kutumia data.